Una mahusiano gani na wazee wako? Naam, mimi nina mahusiano ya karibu sana na wazee wangu. Kwa sasa mimi sina wazazi, wale ambao nawezasema ni wazazi ambao walinizaa, lakini nina wazazi ambao walinilea. Kwa hivo, nina mahusiano ya karibu sana na wao. Huwa tunaongea mara kwa mara, nawasiliana na wao, nawajulia hali. Huwa nawauliza mawaidha hapa na pale napokumbwa na mambo kadha wa kadha maishani. Na pia nina uhusiano wa karibu nao kwamba nawa support kwa kifedha na kwa mambo kadhaa pia wanapokuwa na shida mimi huwa karibu sana kusaidia, na mimi napokuwa na shida, huwa nawaitisha msaada. Kwa hivyo nina mahusiano ya karibu wananipa mawaidha, wananipa usia kulingana na vile nafaa kuishi.

Timu gani ya michezo unafuata? Mimi timu ambayo ninaifuatilia kwa karibu sana na timu ninayoipenda ni timu ya arsenali, timu ya mpira wa soka kutoka kule uingereza. Ni timu ambayo nimefuata kwa mdua mrefu sasa. Nakumbuka tangu mwaka wa elfu mbili, nimekuwa nikifuatilia timu hii. Adi wa sasa, nimekua na changamoto kada, wakada, tangu, mara ya mwisho tulipo, timu yangu ilipo shinda mataji, makuu. Imekua muda wa sasa, imekua muda wakaribu miaka ishirini na sasa. Lakini, bado naifuatilia timu hiyo kwa karibu, nawafuatilia wanavyocheza, kila wanapocheza mimi hutazama michezo yao. Na ni pia ni timu ambayo wachezaji wa pale nawafuatilia kwa ukaribu, nafuatilia mambo yake mingi tu kadha wa kadha. Timu ya Arsenali ndiyo timu ninayoifuata.

Unapenda kununua vitu wapi? Mimi hupenda kununua vitu kwenye maduka ya jumla ama supermarket ukipenda kwa lugha ya kimombo. Kwa sababu pale unaweza kupata vitu mingi nyingi kwa pamoja. Unanunua ama unafanya shopping yako kwa pamoja bila kuenda kutembea mahali kwingi, kutafuta hiki, uende pale utafute kile. Kwa maduka ya jumla unaweza kupata vitu katha wa kadha. Vitu vya kutumia kwa nyumba. Kuna electronics, kuna vitu mboga, kuna matunda. Kuna kila aina ya kitu ambacho utakitaka pale. Kwa hivyo mimi hupenda kufanya ama kununua vitu vyangu kwa maduka ya jumla kwa sababu pale unapata vitu mingi kwa pamoja.

Tunda lako la kupendezwa ni lipi? Tunda la kupendezwa kwangu ni napenda machungwa, na machungwa ni machungwa ni tunda ambalo ninalipenda sana. Kwa sababu tunda hili lina manufaa mengi. Na kando ya manufaa, pia ni tunda ambalo ni tamu. Machungwa ni matamu sana. Napenda kuyanywa kama juisi, nayafanya juisi. Nanunuwa machungwa kisha na anya juisi. Ama saa zingine nakula tunda hivyo, likiwa hivyo hivyo, lakini tunda lina manufaa mingi kwa mwili, zaidi ya utamu wake linakupa manufaa ya vitamini ambavyo ni muhimu kwa mwili wetu kufanya kazi. Ni tunda mbalo pia linapatikana kwa wingi huku na pia linapandwa huku kwa wingi.

Unafanya mazoezi asubuhi ama jioni. Mimi hufanya mazoezi jioni kwa sababu jioni. Ukifanya mazoezi ni wakati ambao unaelekea kupumzika kitandani. Kwa hivo una wakati mzuri wa kuweza kupumzika na kueza ku re-energize ama kupata nguvu. Kwa hivo sipendi kufanya mazoezi ya asubuhi mara nyingi kwa sababu kufanya asubuhi ukichoka siku yako inakua huwa inajivuta sana. Mimi napenda mazoezi ya jioni kwa sababu jioni ukimaliza mazoezi, unaoga, unaenda kulala. Kwa hivo jioni kwangu ndiyo wakati mzuri wa kufanya mazoezi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Nam utaratibu wangu wa jioni huanza saa kumi na moja kwa sababu ndiyo wakati mimi humaliza kazi, kirasmi. Ninaelekea nyumbani, uwa na jumuika na familia yangu. Mimi simtuwa kuenda burudani za jioni ama kujumuika na marafiki kule nje kuweza kupata vinyuaji. Kwa hivyo mimi huelekea nyumbani mara nyingi, hio jioni, najianda kwa mazoezi, hua naenda na kimbia. Nikisha kimbia nafanya mazoezi pale kidogo ya kunyosha viungo, kunyosha mwili. Kisha nikimaliza naelekea kwa nyumba hua ninaoga nakua ready kula chakula cha jioni. Kisha na shiriki na watoto wangu kidogo. Mambo moja ama mawili. Kisha naelekea kitandani kulala kitu sane hivi. Karibu saanne.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa? La, siishi mahali ambapo nilizaliwa kwa wakati huu. Mimi nilizaliwa kule Kisii, magharibi mwa Kenya, Na wakati huu ninafanya kazi mjini Mombasa, ambapo ni mbali kiasi kutoka mahali ambapo nilizaliwa. Kwa wakati huu niko kazi huku Mombasa lakini mara kwa mara mimi hutembea nyumbani. Kuenda kuwa na jamii, jamaa yangu, pale nyumbani. Lakini muda mwingi mimi naishi huku pwani, mahali ambapo ninafanya kazi.

Unamkumbuka mwalimu mgani kutoka shule? Mwalimu ambaye ninamkumbuka kutoka shule. Siku zangu pale shuleni ni mwalimu wa kiswahili katika shule ya upili ya St. Johns. Ingawa huyu mwalimu alikuja akatoka baadaye hiyo shule, baada ya sisi kumaliza pale masomo yetu. Lakini mwalimu ambaye ninamkumbuka ni mwalimu Andrew Wanyama, mwalimu wa kiswahili, aliyenifunza kiswahili pale St. John's ya Mago Boys High School. Kwa hivyo ni mwalimu ambaye namkumbuka kwa sababu ya aliweza kutufunza vizuri, kwa sababu ya maadili ambayo alikuwa anazingatia sana na uwasia na mawaidha ambayo alikuwa anatupea sisi kama wanafunzi. Ni mwalimu ambaye alikuwa anajali wanafunzi wake na ni mwalimu mzuri ndio maana namkumbuka.

Je, unawafahamu majirani zako? Ndiyo, nawafahamu majirani zangu ambao naishi karibu nao. Kwa sabau jirani aliye karibu nawe ni muhumu sana kwa maisha kuliko ndugu aliye mbali. Kwa manisha nini? Kwa sababu, jirani aliye karibu nawe ni mtu ambaye atakusaidia kwa ukaribu. Kama kuna jambo la dharura ambayo limetokea, linahitaji mtu wakukuangalia ama mtu wakukusaidia hapo, papo hapo. Unahitaji msaada wa karibu, jirani ambaye yuko karibu nawe ndiye mtu atakaye kuja wakwanza kabla ndugu aliye mbali. Kwa hivo mimi ni na usiano na majirani zangu na wafamu na huwa tunashirikiana kwa mambo katha wakatha apa na pale.

Je, unapenda upepo au AC? Huku pwani mwa Kenya ni mahali ambapo kuna joto mingi sana. Na mimi hupenda upepo kwa sababu upepo ni natural. Ni kitu ambacho Mungu ametupa bila kulipa chochote. AC ni mashine mzuri ya kuweza kutengeneza maandhari mazuri pale nyumbani ama kazini. Lakini nayo ina changamoto zake kwa sababu enyewe ni bei ghali, na kisha inatumia umeme mwingi. Kwa hivyo mimi napenda upepo kwa sababu ni kitu ambacho kinapatikana bure, na ni kila mahali, kwa hivyo upepo pia ni Mungu upepo uko sawa kuliko ac.

Jee, unapenda kuvaa vipuli? Mimi sivai vipuli na ni jambo ambalo sijawahi jaribu. Ingawa kuna wanaume wengi ambao huvaa vipuli, kujirembesha ama kwa minajili tofauti tofauti. Mimi mwenyewe sivai vipuli. Kulingana na tamaduni na desturi zetu za kiafrika, ni jambo geni kuvaa vipuli ni kutoka jamii ambayo ninayotoka mimi. Wanaume kuvaa vipuli ni jambo ambalo halikubaliki. Ni jambo ambalo ni geni. Ni jambo ambalo linazua hisia tofauti tofauti. Kwa hivo, mimi sipendi kuvaa vipuli.

Eleza chumba chako cha kulala. Kwanza kabisa chumba changu cha kulala ni chumba kidogo. Si kikubwa sana. Kwa sababu chumba cha kuoga na chumba cha haja kiko nje ya chumba hicho. Kwa hivyo si chumba kikubwa sana. Lakini kinabeba kitanda kikubwa. Na kuta za chumba ambacho ninakilala ni kuta nyeupe. Kitanda changu, kinaniridhisha, kiko sawa, kinanitosha mimi na mke wangu nikitizama dirishani, naeza kuona magari pale chini yamepakiwa. Na pia naona kwa jirani, naona barabara. Napenda chumba hiki kwa sababu ni mahali ambapo mimi hutulia. Naweza kujiliwaza, naweza pia kulitia nguvu. Na ni mahali ambapo ni naamini ni mahali pazuri na ni mahali patulivu.

Mafanikio gani ya binafsi unayoyadhamini kazini? Naam mafanikio binafsi ambayo ninayodhamini kazini ni kwamba mimi kwanza ninasimamia watu pale kazini na nilipoingia ama nilipopandishwa cheo ili kusimamia watu pale ambapo ninasimamia. Kiwango cha kazi, watu walikuwa wanafanya kazi bila ile hari ama bila morali. Jambo ambalo nilifanya ni kuweza kuhusisha kila mtu na kueza kuleta ule umoja na kueza kuwarai na kuwatia moyo wenzangu pale kazini ili tuweze kuongeza kipato ama tuweze kuongeza ile output ya timu yote nzima. Kwa hivyo jambo ambalonninalodhamini kazini au mafanikio ninayodhamini ni kuweza timu ama kuweza kutengeneza timu ambayo pale kazini inaweza kufanya kazi kwa pamoja ambayo aikuwa hapo awali na kuweza kufanikisha malengo ya kampuni tukiwa pamoja.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba usijali sana watu wanasema nini. Kama unataka kufanya jambo, wewe lifanye tu bila kujali sauti za kando kando kwa sababu. Mwisho wa siku, sauti hizo hutakuja kujua kwamba hazina sauti nyingi ambazo ziko huko nje ni za kukushusha moyo na kukurudisha nyuma. Kwa hivyo, si kila mtu ambaye anongea anakutakia mema, jambo ambalo nimekuja kulielewa. Kwa hivo, hekima ambayo nimeweza kujifunza maishani ni kwamba ukitaka kulifanya jambo. Wewe enda mbele, lifanye hilo jambo, timiza malengo yako bila kujali sauti za huko kando kando. Kwa sababu sauti mingi ziko pale kukurudisha nyuma na kukuhamisha si wengi ambao wanakutakia mema, si wengi ambao wanataka uendelee mbele kwa hivyo watu wengi wataongea mambo mengi ambayo hayana umuhimu wowote mwisho wa siku kwa hivyo ukitaka kulifanya jambo, fanya bila kufikiria watu wengine wanataka nini ama wanafikiria nini.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi? Harufu ambayo ninayoipenda zaidi ni harufu ya manukato. Haswa yale manukato ambayo yana harufu ya matunda matunda hivi, na mchanganyiko wa vanilla na mambo mengine pia. Kwa hivo, ni manukato ni harufu ambayo ninaipenda. Nakumbuka navyohisi napoisikia harufu hii, ni kwamba napenda sana. Inanifurahisha huwa inanituliza. Na harufu hii inanikumbusha mambo mengi kwa sababu ni harufu ambayo iliniunganisha na mke wangu. Kitu ya kwanza ilionivutia ni harufu ya manukato hayo aliyokuwa ameyavaa na nikipata harufu hio hadi sasa wakati huu huwa inanituliza huwa nasikia vizuri.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Kufua nguo mimi mwenyewe sifui nguo zangu. Nina mfanyikazi ambaye huwa yuafua nguo hapa nyumbani. Lakini kwa kufua nguo hapa nyumbani huwa zinafuliwa kama mara tatu wa mara nne kwa wiki. Kulingana na ukubwa ama wingi. Wa zile nguo ama magwanda ambayo yanafaa kufuliwa.

Niambie kuhusu michezo unayopenda kutazama. Mchezo ninaopenda kutazama ni mchezo wa soka. Aswa ninapenda kutazama klabi yangu ya asenali. Na pia napenda kutazama mchezo wa soka. Kuna vile kombe bingwa barani Afrika. Kuna kombe bingwa barani Ulaya. Na pia makombe mengine kama kombe la dunia, la FIFA. Anapenda kutazama michezo tofauti tofauti ya Soka. Lakini haswa napenda club yangu ya soka na timu yangu ya kenya. Jambo ambalo ama tukio ambalo lilitokea ambalo siwezi kulisahau ni mchezo wa hivi majuzi finali ya kombe la Bara Afrika Afcon Ambapo timu ya Senegali na timu ya Moroko zilikuwa zinacheza. Akisha mwisho mwisho wa mchezo kulitokea na vurugu pale ambapo wachezaji wa timu ya Senigali Waliamua kutoka uwanjani na kuelekea kwenye chumba cha kubadilishanguo ama na kuwacha mchezo. Lakini baadae walirudi hilo ndio jambo ambalo lili nishangaza sana.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu ambao sina uweledi ama sina habari kuhusu na ningependa kujaribu ni mchezo wa golfu. Mchezo ambao nimejaribu kuangalia ju yake na nikipata nafasi ama nikipata watu ambao wanajua kucheza. Ningependa kujumuika nao ili niweze kujifunza kwa hivyo mchezo wa golfu ni mchezo ambao ni ningependa kujaribu, ningependa kujifunza ne ningependa kujua mengi zaidi kuhusu mchezo huo.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu naamini kwamba nina ubunifu ndani yangu kwa nyanja ya mziki na pia nyanja ya teknolojia. Nina ubunifu, nina mawazo kadhaa ambayo nafikiria kwamba yakiwekwa pale yanaweza kuleta ubunifu. Kama vile, kuna wakati ambao nilikuwa nafikiria kutengeneza app ambayo ingewezesha mawasiliano kupitia bluetooth lakini sikuweza kuhakikisha ndoto hiyo inatimia kwa sababu sikuwa najua namna ya kufuatilia jambo lile ama namna ya kufanya coding na mambo mengine kadha wa kadha ili kuwezesha hiyo app ifanye kazi. Kwa hivo, naamini kwamba ni mtu wa ubunifu na nina ubunifu. Na nina mambo mengi ambayo nafikiria. Nikiyaweka yanaweza kuleta u uzuri.

Unasafisha vifaa vyako mara ngapi naam vifaa vyangu inafuata vifaa vinyewe ni vifaaa vya aina gani. Kila kifaa ama vifaa tofauti tofauti vinahitaji safishwa kwa njia tofauti na namna tofauti. Lakini mimi husafisha vifaa zangu mara nyingi kama vile simu na vifaa vingine. Naweza kusema kwamba wanasterilize ili kuweza kuondoa zile tunaita germs na pia vifaa tofauti tofauti mimi huweza kusafisha mara kwa mara.

Unasherehekea siku kuu vipi? Huwa ninasherehekea siku kuu pamoja na familia yangu. Familia ni nguzo muhimu kwa maisha yangu. Na ikiwa wakati wa siku kuu, mimi huwa ninasherehekea nao nyumbani ama huwa tunaenda nje kwa kahawa ama mali pengine pa burudani. Ilituweze kujituliza na kujiburudisha pamoja na familia. Pia kuna wakati mwingine ambao sisi huweza kusafiri. Kwa pamoja wakati wa sherehe ilikuweza kujionea mengi hapa na pale.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni. Jambo ambalo nilikuwa napenda kufanya nikiwa mdogo ama utotoni mwangu ni kucheza sana. Nilikuwa napenda mchezo sana. Haswa mchezo wa soka na kukimbia. Nilikuwa najiusisha na soka sana kwa sababu nikiwa mdogo. Babangu mzazi aliweza kununulia mpira wa soka. Na nakumbuka wakati huo kwa kijiji mzima pale nyumbani kwetu ni mimi pekeyangu nilikuwa na mpira wa soka. Kwa hivyo kulikuwa na watoto wengi sana walikuwa wanakuja tunacheza pamoja. Wakati mwingi nikiwa mdogo kama siko shuleni nilikuwa nacheza soka. Nilikuwa najiusisha sana na soka.

Unafanya nini kuweka afya nzuri. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba mimi hujitaidi sana ilikuwa na afya mzuri. Ukiwa na afya nzuri, unaeza kufanya mambo mingi. Kwa hivyo, jambo la kwanza mimi huangalia sana ni nakula nini, chakula ambayo ni naikula na nakula viwango gani. Kwa hivyo, jambo la kwanza ninalolifanya kuweka afya nzuri ni chakula. Jambo la pili ninajihusisha na mazoezi hapa na pale, mimi hufanya mazoezi mara kwa mara, kwa wiki huwa nafanya mazoezi kama mara tatu ama mara nne hivi nikiwa na muda. Kwa hivo mazoezi ni muhimu huweza kufanya mwili ufanye kazi vizuri na pia kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa na afya nzuri. Na jambo la tatu mimi huweza kutembelea daktari mara kwa mara ilikuangalia hali ya afya yangu na kueza kuhakikisha kwamba mwili wangu unafanya kazi vizuri.

Unafanya nini mara nyingi wikendi. Mara nyingi wikendi, siku ya jumamosi, mimi huanza na mazoezi asubuhi kwa sababu hiyo ndio siku ambayo niko nayo na wakati mzuri, wakati siko kazini huanza na mazoezi asubui, kisha narudi nyumbani na nachukua kiamshakinywa kisha naanza shugli ya siku na familia, hujivinjari ama kutembelea marafiki. Ama pia shughuli za pale nyumbani wakati mwingi. Siku ya jumapili mimi hujiandaa kuenda kanisani huwa naenda kanisani siku ya jumapili. Kwa hivyo ni siku ya ibada. Na pia siku ya kuweza kuenda nje na familia baada ya kanisa huwa tunaenda nje kuburudika.

Jee, unapenda kusikiliza redio? Naam, napenda kusikiliza redio. Haswa nikiwa kwenye gari, nikiwa nasafiri, nikiwa naenda mahali. Mimi huweza kuweka redio na kusikiza redio. Haswa zile ambazo tunaita podcast ama mziki saa zingine kulingana na vile najiskia. Kwa hivo redio mimi huskiza kwa podcast na miziki kulingana na vile najihisi iyo siku.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyakazi wengine? Kwanza kabisa kazi yangu mimi fanyakazi na watu wengine. Kuna wenye ambao ni na wasimamia na kuna wale ambao na nisimamia. Na ili tuweze kufanikisha kazi pale kazini lazima niwe na mahusiano mazuri na hawa wafanyi kazi wengine. Kwa hivyo mimi mara kwa mara huwa nakikisha kwamba ni na mahusiano mazuri na nawasikiza wenzangu pale kazini na tunaweza kuendeleza kazi, vizuri na kufanya mambo mingi kwa pamoja.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahii kupata? Uzoefu wa kushangaza ambao ni umawaih kupata ni uzoefu wakucheza piano ambao nilijifunza tu muda kidogo lakini baada ya mazoezi kiasi niliweza kuwa mweledi na kuweza kucheza chombo hicho kwa uweledi mkuu na hata nikuwa shangaza wengi. Kwa hivyo ni kuchezaaji wa piano ni uzoefu ambao niliupata ambao ni wa kushangaza.

Chakula gani, cha kigeni, umewai kujaribu? Naam, kuna vyakula kahda wakahda vya kigeni ambavyo ni mevijaribu kama vile pizza na lasanya ambavyo ni viyakula vya kiitaliano, asili ya kiitaliano. Na vyakula kadha wakadha tu kama vile maadhi ambavyo ni vyakula vya kiarabu na biriani, pilau, ambavyo ni vyakula vya kigeni pia. Kwa hivo ni vyakula ambacho nilicho kipenda sana ni chakula aina ya mbandhi ambayo ni chakula ya kiarabu na pamoja na peza.

Niambie kuhusu mahali unapoishi mahali ninapoishi kwanza kabisa ni residential area ama flats kwa lugha ya kimombo. Ni mahali ambapo ninaishi na watu wengine wengi, pia, familia nyingine nyingi. Ninaishi kwenye jumbala gorofa. Mazingira yangu ya eneo hili ni mazingira matulifu kuna upepo wa bahari ambao unapiga vizuri. Ni mahali ambapo kuna utulivu, hakuna mambo ya ukosefu wa usalama, kuna usalama wa kutosha. Kuna mahali mingi, kuna mahali mingi hapa mahali ya kucheza watoto wanacheza. Kuna barabara nzuri, mahali penyewe, panakaa mahali. Pame, ama ni eneo ambalo lina utulivu wa aina yake. Nilianza kuishi hapa miaka mitatu iliopita. Baada ya kuhamishwa kikazi pande huu ninachokipenda sana na eneo hili ni kwamba ni mahali ambapo pana usalama, pana utulivu, kuna upepo, hakuna joto nyingi. Na ni mahali ambapo pana barabara nzuri ama access.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo? Kwaza kabisa wakati wa likizo ni wakati wa mapumziko, lakini pia ni wakati ambao una nafasi ya kueza kufanya jambo moja ama lingine ilikujiendeleza. Kwa hivyo mimi ninafanya, huwa ninafanya biashara, hapa na pale, biashara ndogo-ndogo, ama kazi za kando-kando, na wakati sifanyi kazi za kando-kando kama online jobs, huwa mimi ninasoma, huwa najiongeza kielimu. Natafuta hizi tunaita short courses. Hili niweze kujiendeleza kielimu, kiendeleza kimawazo na kuendeleza pia kitaaluma.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia watoto yatima. Mara kwa mara nikiwa na hela, mimi huweza kuchanga. Michanga ambayo ni ya kusaidia watoto ambao hawajiwezi. Haswa, zile ambazo tunaita Children's Home. Kwa hivo, nimewahi kutuma chakula pale na nikafanya shopping. Nikatuma pale kwa Children's Home na ni kitendo icho ambacho. Ninasema ni kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya.

Jambu gani la dini ni muhimu kwako? Kuna mambo mengi ya kidini ambayo ni muhimu, lakini lile ambalo ninaona ni muhimu sana kwangu ni kufunga na kuomba. Kwani wakati wa kufunga na kuomba, mtu unatiwa nguvu, mtu unapata ndoto, unapata maono. Pia unaweza kuzungumza na Mungu kwa ukaribu, unaweza kusikiliza kutoka kwa Mungu mawaidha na unapata mwelekeo mpya. Pia wakati wa kufunga na kuomba ni wakati ambao unapata ile tunaitari renewal. Mungu anakubadilisha, ana kimawazo, kimwili na pia kiroho unaongezeka. Kwa hivyo ni jambo la muimu la kidini ambalo kwangu naliona ni kuu sana ni kufunga na kuomba.

Niambie kuhusu nchi ungependa kutembelea. Nchi ningependa kutembelea duniani ni inchi ya Izraeli. Kwa sababu, mwanzo kabisa mimi ni mtu ambaye ni naamini kwa dini. Ni mtu ambaye ninaamini kwa Mungu. Na naamini kwamba Mungu ni mmoja. Kwa hivo kama kristo, nchi ya israeli ina umuhimu sana kwa dini yangu ambayo ninaifuatilia. Kwa hivo, nchi ya Izraeli inanikumbusha mengi, nikisikia jina Izraeli inanikumbusha mengi kuhusu kwanza safari ya Yesu Kristo. Kuna mitume na kuna mambo kadhaa ya kihistoria ambayo yalifanyika katika nchi hio. Na ningependa kuenda pale niweze kujihusisha ama kujionea historia hio kwa macho yangu mwenyewe na kuona miji ambayo Yesu Kristo alitembea na kumbu kumbu ambazo zimebaki pale ambazo zina isupport ama zina ichochea imani yangu.

Je unasoma gazeti, ndiyo, ninasoma gazeti, lakini si gazeti lenyewe lile la zamani, huwa nasoma magazeti tofauti ya online, kuna kama vile The Standard, The Nation uko Kenya, ni magazeti ambayo ni maarufu sana, kila mahali huku Kenya. Kwa hivyo mimi huwa nasoma version ya hayo magazeti ya digital version ya hayo magazeti kwa sababu habari nyingi mambo mingi ya kibiashara mambo mingi kuhusu mambo tofauti tofauti yanapatikana pale alafu pia unajielimisha kwa hivo mimi hupenda kusoma gazeti.

Unapenda kununua nini zaidi. Kitu ambacho ninapenda kukinunua cha kibinafsi ni marashi ama manukato. Kwa sababu mimi hupenda kunukia vizuri. Mimi napenda mandhari ambayo yananukia vizuri. Napenda pia marashi ama manukato ya aina tofauti. Tofauti kwa sababu uniliwaza, manukato unituliza. Na pia manukato kunukia vizuri ni jambo ambalo ninalipenda sana. Kwa hivyo, kitu ambacho ninakinunua zaidi ni manukato.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati ya mapumziko ya mchana, mimi mara nyingi hupenda baada ya kula cha kula cha mchana. Mimi hupenda kuenda kutulia kidogo ama kuchukua ili ambayo inaituwa nap. Kwa sababu inakutuliza, inakupumzisha, pia ukirudi kazini huwa unajihisi, uko fresh. Sababu baada ya kazi mrefu kutoka asubuhi hadi mchana unahitaji kitulizo na pia unahitaji kujireenergize. Mimi hupenda kutake a nap kwa lugha ya kimombo ama kupumzika kidogo, nafunga macho kidogo ili niweze kujilienergize.

Je, unapenda asali? Ndiyo, ninapenda asali sana kwa sababu asali ni natural ama ni asili. Kwa sababu asali haina madhara yoyote pia, asali ni kitu ambacho kinakaa sana, kina muda mrefu, wakukaa, akiaribiki. Kwa hivo mimi hupenda asali badala ya sukari mara nyingi huwa kwenye chai yangu ya rangi na kwenye juisi nikitaka kuongeza utamu huwa naongeza asali. Pia asali ni kitu ambacho mungu ametupa bure na kinapatikana kwa wingi na naipenda sana kwa sababu ni tamu.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia. Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kazi ya kuosha vyombo na kuosha nyumba. Ni kazi ambazo sipendi sana kuzifanya. Mimi mwenyewe naweza pika, naweza fanya mambo mengine mengi kwenye nyumba, lakini ikifika wakati kwa kufua, kuosha vyombo, ama kuosha nyumba ni kazi ambayo siipendi sana.

Unapangaje wiki yako ya kazi. Naam wiki yangu ya kazi mimi hupenda kuipanga kulingana na yale majukumu ambayo yako mbele yangu. Kwanza kabisa mimi huweza kupanga majukumu kulingana na ile ambayo tunaita agency. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanatakikana kufanyika, kwa haraka na yana muda mchache wa kufanyika. Kwa hivyo hayo mambo mimi huweza kuyaweka ama kuyapa kipaumbele na kuweza kuyafanya kwanza. Kisha mambo mengine na ya huwa nayaorodesha kulingana na agency ili niweza kupanga kazi yangu vizuri. Kwa hivyo wiki yangu ya kazi mimi huweza kupanga kulingana na mahitaji na majukum ambayo ninaitajika kuyakamilisha.

Jee, unavaa miwani? Naam, kuna wakati ambao mimi huvaa miwani ama shades, zile ambazo zinanikinga na jua. Lakini ki afya ama afya ya macho yangu iko sawa, macho yangu yako sawa, mara nyingi mimi sivai miwani, lakini wakati wa jua kali, wakati ninaanda beach, ama wakati ninatembea kwa jua kali, huwa ninavaa shades ili kuzuia macho yangu yasije yakaharibika na miale ya jua ama mwanga.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Zawadi nzuri niliwahi kupokea ambayo ipo kichwani mwangu hadi wa sasa ni zawadi ya mpira. Nikiwa mdogo nililelewa kwa hali ya umaskini na siku lelewa mahali ambapo kulikuwa na hela nyingi tu. Kwa hivyo kuna wakati ambapo baba yangu mzazi aliweza kukusanya fedha akaninunulia mpira mpira wa soka na nakumbuka jambo hilo lilinigusa sana moyo wangu na limebaki, ni kumbukumbu ambayo imebaki rohoni mwangu na ninalienzi sana na nafurahia sana nikifikiria wakati huu. Nilifurahia sana kwa sababu wakati huu ni mimi peke yangu nilikuwa na mpira wa soka katika kijiji chetu chote kwa hivo ni jambo ambalo lilininguza hadi wa leo.

Jee, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Ndiyo, kuna wakati mmoja niliwai jaribu kujifunza kupiga gitaa. Lakini, vidole zangu ziliumia sana. Hadi nikaacha. Kwa hivo nilijaribu, kisha nikaacha. Baada ya kuumia vidole, kujaribu kupiga gitaa. Nikaona ni kazi nyingi sana. Kisha nikaacha.

Je, unagawanya taka zako? Ndiyo, kuna taka ambazo zile mipira ya plastiki, huwa ninaziweka kando. Kuna taka za organic, ambazo uwa pia ninaziweka kando. Taka za vyakula, kuna taka za chuma, vitu za chuma kama cans, huwa ninaziweka kando pia. Kwa hivo, kwa sababu taka hizo huweza kupelekwa mahali tofauti tofauti na pia zinafanya kazi tofauti tofauti. Kwa hivyo, taka zangu mimi huweza kuzigawa, kulingana na utofauti wao.

Ungependa kujifunza nini kipya? Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni coding. Coding ni jambo ambalo ningependa sana kujifunza. Ni jambo ambalo ningependa kulijua kwa sababu nina malengo makuu ama mambo mengi tu ambayo ningependa kuyafanikisha kupitia kwa coding. Na pia ni taaluma ambayo ni ya kisasa ama ni taaluma ya future ya kiteknolojia kutengeneza mambo ya teknolojia kwa hivyo coding ni jambo moja ambalo ningependa kujifunza ili niweze kufanikisha mambo yangu ama mawazo ambayo niko nayo ya ama ideas ambazo niko nazo niweze kufanya ziwe ni products.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini. Kweli kabisa kila mtu wakati moja ama mwingine huwa anahitaji msaada kutoka kwa wenzako. Hakuna mtu ambaye anajua kila kitu ama anaweza kufanya kila kitu. Kwa hivyo ninapo hitaji msaada pale kazini, mimi huweza kuongea na wenzangu, ama kuitisha msaada huo kutoka kwa wenzangu naweza kuwaelezea hali ilivyo na ni wapi nimekwama na ni msaada wa ainagani ambao ninahitaji pale kazini kwa hivo nikiwa nahitaji msaada kazini hua nawaita wenzangu nawaelezea nikona changamoto mahali fulani na nahitaji msaada wa aina fulani.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali mimi huweza ku kwanza kabisa vile navaa nabadilisha mavazi yangu navaa mavazi mazito mavazi ambayo yanaweza kunisitiri kutoka kwa baridi. Kisha mimi huweza kama sina shughuli ya kuenda nje, huweza kukaa ndani, ili niweze kuwa na joto. Na wakati mwingine pia wakati wa baridi ni kuwa naenda mazoezi kwa sababu ili niweze kupasha mwili joto na pia huwa ninatafuta vinywaji, vinywaji moto ili viweze kunipasha mwili moto na pia huwa ninapenda sana kufunga madirisha ya nyumba, milango ili niweze kuifadhi joto pale chumbani. Kwa hivo wakati wa baridi, huwa ninafanya mambo kadha wa kadha. Na kama niko na nyumba ambayo ikona ile kipaza joto ama heater kwa lugha ya kimombo huwa ninakiwasha ili niweze kuwa na joto chumba.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ambazo ninakutana nazo kazini ni kadha wa kadha. Lakini kuna zile ambazo ni za kawaida za kila siku. Changamoto ya kwanza ni lugha. Mara nyingi huwa nafanya kazi na watu wa mataifa tofauti tofauti. Kwa hivyo kuna zile changamoto za lugha ama muelewano wa luga. Huwa lugha zinakinzana a. Kuna jambo ambalo mtu anaeza ongea linamanisha hivi kumbe yeye alikuwa anamaanisha jambo jingine kwa hivyo kuna changamotobya lugja pale kazini kwa hivyo naeza sema ukosefu wa watu wa kutosha kufanya kazi. Pata wakati mingine kazi ni nyingi. Na kuna watu wachache wakufanya iyo kazi. Kwa hivyo iyo ni changamoto nyingine pia na pia changamoyo ingine tunauoikumba ni ukosefibwa hela ama hela za kufanya kazi kwa haraka. Kwa hivo ni changamoto katha wa katha lakini nimeweza kutaja zile ambazo ni za kawaida za kila siku.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba chakula ninachokipenda ni chakula chenye mafuta kwa sababu mafuta huweza kuleta ladha ambayo inapendeza kwenye chakula na mafuta pia ni mojawapo ya viungo muimu kwenye mwili wa binadamu unaitaji mafuta. Chakula kisicho na mafuta huwa maranyingi ya hakipendezi. Unapokila ama si kitamu kiwango cha chakula ambacho kina mafuta. Kwa hivyo mimi napenda chakula chenye mafuta.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki yangu wa karibu zaidi ni Mose. Naweza sema kwamba tumekua marafiki sasa kwa miaka kumi na moja. Tulijuana mwaka wa elfu mbili na kumi na nne, nikiwa nairobi, nikiwa pale kazi, nikiwa nafanya kazi nairobi. Na tumekuwa marafiki tuliweza kukutana kanisani. Kisha tukakua ya kwamba tunaishi mtaa mmoja na kutoka hapo tukawa marafiki wakaribu, familia zetu zikawa zinatembeleana. Kukiwa na jambo huwa tunasaidiana. Kukiwa na msiba uwa tunafarijiana. Tunatembeleana. Tunafanya mambo kwa pamoja hata kuna miradi ambayo tulianzisha kwa pamoja. Kwa hivo ni rafiki ambaye tunafaana kwa mazuri na mabaya. Na ni rafiki ambaye ninamuenzi sana na ni wakaribu nami.

Jee, unapenda kuvaa kofia? Mimi si mtu wa kuvaa kofia sana. Sipendi kuvaa kofia. Labda wakati kuna juwa ndipo ninaweza kuvaa kofia na miwani. Lakini wakati wa kawaida nikifanya shughuli zangu hapa nje. Mimi si mtu wa kuvaa kofia. Napenda kichwa changu kikiwa wazi. Kinapigwa na upepo. Anapumua vizuri. Na pia nafanya mambo yangu nikiwa sina kofia. Kwa hivo mambo yangu mengi mimi nayafanya bila kofia hata ingawa wakati wa jua. Ama wakati wa jua ndiyo navaa kofia. Lakini si mara nyingi.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kwanza kabisa kulinda mazingira mimi naamimi kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu ambao tuko hapa duniani. Na kwa upande wangu kulinda mazingira mimi huhakikisha kwamba ninazoa taka vizuri. Haswa zile taka za karatasi za nailoni ama plastiki ambazo zinaweza kuchafua mazingira. Kwa hivyo mimi huzoa taka, nahakikisha kwamba taka zinaekwa mahali ambapo zinafaa. Kisha kulinda mazingira nahakikisha kwamba sichomi ama siwashi moto ovyo ovyo. Nahakikisha kwamba kama kuna moto ambao umewashwa mahali nahakikisha kwamba nimeangalia hadi uzime. Na pia ninahakikisha kwamba ninapanda miti mara kwa mara hywa naandaa ama najihusisha na wenzangu kwa shuguli za kupanda miti ama pia kibinafsi kuna wakati mwingine napanda miti kwenye boma langu. Nakuhakikisha kwamba mazingira yetu yanalindwa.

Unashambuliaje mabadiliko kazini. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba mimi ni mtu ambaye nimejifunza kwamba mabadiliko ni jambo la lazima na mabadiliko yanafanyika kila wakati. Kwa hivo nimejifunza kukubali mabadiliko na kueza kuishi kutarajia mabadiliko kila wakati. Kwa hivyo pale kazini panapotokia mabadiliko, mimi huweza kujifunza na kuweza kuadapt haraka sana kwa sababu mabadiliko ni jambo ambalo ni nzuri na ni jambo ambalo linaleta mambo mengi ukiangalia manufaa kuliko yale ambayo ni mabaya. Kwa hivyo nimejifunza kukubali mabadiliko maishani.

Jee, umewai kulima? Ndiyo, nimewai kulima. Kwani nilipo kwenye nilizaliwa pale nyumbani, kijijini, tulikuwa tunalima tukiwa wadogo. Ukulima ndiyo jambo ambalo lilituezesha kupata kipato cha kila siku, kama vile chakula, mapato ya kuenda shuleni. Kwa hivo kulima ni jambo ambalo niijihusisha nalo nikiwa tangu nikiwa mdogo haswa ukulima wa majani chai, ukulima wa mboga, ukulima wa mahindi, pale nyumbani. Ni kulima wa vitu kadhaa kadhaa. Kwa hivo nimewai kulima na pia hata wakati huu nikipata nafasi huwa nalima kwenye bustani langu nakupanda mimea ya aina tofauti tofauti.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba jambo ambalo unataka kulifanya, lifanye leo. Usingojee kesho auusingojee wakati mwingine. Hakuna wakati mzuri wa kufanya jambo. Jambo ambalo laitajika kufanyika, lifanya leo. Usihairishe ama usingoje wakati mwafaka. Kwa sababu hakutakuwa na wakati mwafaka wakufanya jambo. Wakati mwafaka ni leo na saizi.

Jee, umewai kuenda maonyesho ya sana. Naam nimewai kuenda maonyesho ya sana. Haswa nikiwa kidato cha kwanza, hadi kidato cha nne. Maonyesho niliyokuwa nashiriki mara kwa mara kwa sababu nilikuwa najiusisha sana na sana ya mziki. Na nilikuwa nashiriki pale shule ni kwenye timu ya shule ambayo tulikuwa tunafanya sana ya mziki. Kwa hivo maonyesho ya sanaa nimewaj kuenda na ni maonyesho ambayo nikipata wakati mara kwa mara huwa natembelea.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Naam. Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu na uwazi. Kwa nini nasema hivo? Kwa sababu, ukiwa kiongozi ni mtu ambaye ni mtumishi wa watu. Uongozi si nafasi ya kukanyaga watu ama kujiona mkubwa juu ya watu wengine. Mimi naamini uongozi ni kutumikia watu. Kwa hivo kiongozi sifa ama muhimu sifa kuu ambayo viongozi wanafaa kuwa nayo ni uwazi na pia kuwa watu ambao ni waaminifu. Wakiweka ahadi, watimize na wakue na uaminifu, wa kulinda mali ama fedha za wale ambao wanawasimamia.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Naam maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni kwamba watu wanaweza kujikimu kielimu, kila mtu aweze kupata elimu, elimu hadi chuo kikuu, watu wanaweza kuwa na afya njema, na pia miundo msingi katika jamii iwe sawa, ni maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii na pia kipato watu wakue na namna ya kupata kipato cha kila siku kwa kukidhi mahitaji ya kila siku maisha ni mwao. Kwa hivyo ni maendeleo ambayo ningependa kuona ya kiwa na kuendeleza watu mbele.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Mimi ninapendelea mahali pa kimya, sipendi kelele, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kuwaza, napenda kupanga mambo yangu kwa ukimya. Alafu mimi ni mtu ambaye mawazo yangu huwa nafanya kazi vizuri nikiwa kwa ukimya. Kwa hivo mimi napendelea mahali pa kimua kwa sababu inanisaidia niweze kufikiria, niweze kuandaa mambo yangu niweze kupanga mikakati ya maisha yangu na mambo katha wa katha. Kwa hivo mimi napenda kimya, sipendi kelele.

Unajihisi vipi kuhusu tatmini za kazi? Kwanza kabisa najihisi sawa, najihisi kwamba huwa ninafanya kinachoitajika, huwa ninatimiza malengo yangu, huwa ninasaidia kazini. Kwa hivo kuhusu tathmini za kazi nahisi kwamba niko sawa kwa hivuobnaweza. Kwa hivo na mini kuamba kazini, nina umuhimu na nina maana na ninaongeza hili ambayo tunaita quality ama naongeza umuhimu pale kazini.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Shughuli zangu za siku za mvua, kwanza kabisa mimi napenda mvua. Napenda mvua kwa sababu mvua ina manufaa mengi tu. Haswa kwa sisi ambao ni wakulima, ambao tunapanda mimea. Mvua inatusaidia kupata maji, maji ambayo tunakunywa, maji ambayo tunanyunyuzia mimea. Na huwa napenda sana wakati wa mvua kwa sababu wakati huu inatuonyesha kwamba ni Mungu anatubariki mvua inabadilisha mipango yangu kwa sababu nikiona mvua najua ni wakati wakupanda na hivo najiandaa kwa upandaji wa mimea. Wakati nasikia sauti ya mvua huwa nafurahia sana kwa sababu najua ni wakati wa kupanda, na ni wakati mzuri ambao tutapata mavuno.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Nigependa kuzungumzia kazi, kazi ambayo ninaifanya. Kazi yangu inahusu mambo ya maji na usalama. Kwa hivo ni kazi ambayo ninaipenda. Ni kazi ambayo inanisaidia kupata kipato cha kila siku na kujikimu kimaisha. Nilipenda kazi kwa sababu ni kazi ambayo inabadilisha maisha ya watu wengi. Si maisha yangu tu na ni maisha ya watu wengi. Alafu pia inaungeza kwa kipato cha nchi. Nchi yetu kwa hivyo kazi hii ni kazi muhimu. Ni kazi ninayoipenda. Changamoto ina changamoto katha wakatha. Kazi yenyewe wakati mwingi kuna wakati wa mawimbikali kwa hivyo kuna kuwa na changamoto ya ili ambayo tunaita see sickness. Na kuna mambo mengine katha wa katha ambayo sitazungumzia hapa lakini ni kazi nayoipenda. Kitu ambacho ningebadilisha kuhusu kazi kwa sasa sidhani kama kuna jambo lolote ambayo ningibadilisha kuzu kazi yangu.

Mboga gani unazopenda kula? Mboga ninazopenda kuzila ni mboga za kienyeji kwa sana kwa sababu mboga hizo zina manufaa mingi. Sisi tunaamini kwamba mboga hizo ni dawa, zinasaidia mwili kwa mambo mengi hasua mboga za majani ya malenge na mboga za murenda, mboga za terere. Ni mboga ambazo ni nazipenda sana kwa sababu ni mboga nzuri ni tamu na pia zina manufaa kwa mwili, zinaongeza damu, tunaamini kwamba ni dawa, zinaponya magonjwa tofauti, tofauti. Kwa hivyo ni mboga ninazozipenda. Lakini wakati mwingine pia mimi hula kabeji, hula skumawiki na pia spinach. Kwa hivyo, lakini mboga ninazozipenda kuzila ni mboga za kienyeji.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Lengo la muda mrefu ambalo nina kazini ni lengo la kuweza kusanya fedha za kutosha ili niweze kuendeleza kampuni yangu. Kuna kampuni ambayo nilianzisha ya kiteknolojia na inaitaji fedha ili kuweza kuendelea. Kwa hivo lengo la muda mrefu ambalo ninalo kazini, ni kuweza kusanya fedha za kutosha na kuendeleza kampuni yangu.

Unaenda mahali pa hibada mara ngapi? Mimi huenda mahali pa hibada mara moja kwa wiki. Kila jumapili, ndio siku yangu ya kwenda kumwabudu mwenyezi Mungu. Kwa hivo mimi huenda mara moja kwa wiki lakini kuna wakati ambapo kuna sherehe ama ni wakati wa pasaka. Wakati huo, ninaweza kuenda mahali pa sherehe, ama mahali pa kuabudu, mara katha kulingano na vile wameweka mipangilio pale kanisani lakini mara nyingi mimi huenda mahali paibada mara moja kwa wiki.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Mimi napenda kufanya kazi peke yangu lakini kuna wakati mwingine nafanya kazi na wengine. Kwanini? Kazi tofauti zinaitaji ama watu tofauti, ama idadi ya watu tofauti kuzifane, lakini kazi zangu mara nyingi zinaitaji nifanya nikiwa peke yangu. Kwa hivo kuna wakati ambao nitafanya kazi peke yangu. Na kuna wakati mwingine ambao nitaitaji watu, nitafanya kazi na watu wengine. Inatengemea na ile kazi ambayo iko mbele yangu na uzito wa ile kazi.

Unaboreshaje michakato ya kazi. Kwanza kabisa naamini kwamba ili kazi iwe nzuri lazima uweke mikakati, lazima uweze kupanga namna ya kufanya ile kazi. Lazima kuwe na utaratibu fulani ambao unafuatwa ili kazi iweze kuwa bora ama iweze kuwa ni kazi ambayo inapendeza. Kwa hivo mimi huweka mikakati huwa ninachora plan ama ninaweka mikakati ama ninaorodhesha kazi ambazo zinafaa kufanywa. Nagawa katika visehemu ndogo ndogo kisha nagawa hizo kazi kwa watu tofauti tofauti kulingana na uwezo wao. Kwa hivyo kazi ili iwe bora mimi huweza kuipanga kwanza, huweza kuigawa na kuweza kuipeana kwa watu tofauti tofauti kulingana na uwezo, ndipo niweze kuboresha michakato ya kazi.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu yangu naitumia zaidi kwa kazi. Kuna kazi ambazo ni nazifanya katha wa katha. Kazi za online. Kwa hivo simu yangu mara nyingi uanaitumia kwa kazi. Lakini pia kuna wakati naitumia kwa burudani. Tembelea tovuti, tofauti, tofauti. Zenye burudani kama vile YouTube. Kama vile X, kama vile WhatsApp natofauti nyingine nyingi kwa hivo simu yangu naitumia mara nyingi sana kwa kazi.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Ninapotaka kustarehe mara mingi mimi uweza kuenda katika mikahawa. Naenda pale na familia yangu. Tuna kula chakula. Tunaweza kushiriki katika burudani tofauti tofauti, na pia kunywa vinywaji pia. Kwa hivo, ninapotaka kustarehe, uwa mimi ninaenda kwenye mikahawa, uwa ninaenda kwenye mikahawa, asuwa hile ambayo ikokaribu na ufukwe ama beach, hotels. Kwa hivo, pale ninaweza kufanya mabo mingi kama vile kuogelea, kula chakula, kunywa vinyuaji, kuburudika na mambo mingine mengi.

Kazi gani unayoidhamini zaidi? Kazi ninaoidhamini zaidi ni kazi ambayo ninaifanya sahizi, kazi ya usalama. Kwa sababu ndiyo kazi ambayo imenifikisha mahali ambapo nipo. Ni kazi ambayo inanipa kipato, ambacho kinanisaidia kujikimu kimaisha, kulea familia yangu, kusomesha watoto wangu, na pia kufanya miradi yangu ya hapa na pale. Kwa hivyo kazi ambayo ninaithamini zaidi ni kazi ya usalama. Ambayo ninaifanya kwa sasa.

Je unapenda kutembea msituni, ni suali nzuri hilo kama ninapenda kutembea msituni. Si jambo mbalo nimelifanya sana na si jambo mbalo nitasema kwamba ninapenda kutembea msituni. Lakini pia ni jambo mbalo nimelifanya, hapo awali. Nikiwa kazini, nikiwa katika ile hali ya kutembea na marafiki, hapa na pale. Kufanya kazi ya upandaji wa miti na kazi zingine lakini kuenda kutembea msituni wakati wangu waziada si jambo mbalo ni melifanya.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Na mjukumu ambalo ninalipenda zaidi kazini ni wakati ambapo ninapewa kazi ama ninapewa challenge ya kuandaa jambo fulani ama kuandaa mkutano fulani na kuweka mambo kadha wa kadha yalainike ili jambo fulani liweze kufanyika. Kwa hivo ni jambo ambalo ninalipenda kuandaa mambo, kuweza kufanya vitu vifanyike vile vinafanya na kuweza kuleta watu pamoja. Ndiyo jukumu ambalo ninalipenda sana kazini.

Unahifadhi pesa vipi? Kwanza kabisa pesa zangu mara nyingi huwa kwenye benki, hapo ndipo ninapohifadhi hela zangu. Pia mimi huweza kuhifadhi hela zangu kwenye hisa, ninawekeza kwenye hisa na kuwekeza kwenye masoko tofauti tofauti kununua kama cryptocurrencies na kuweza kwa sababu hizi zina uwezo wa kupanda na kuongeza mapato yako ama hifadhi ya pesa yako. Kwa hivyo mimi hupenda kuhifadhi pesa zangu kwenye hisa, kwenye cryptocurrencies na mambo mengine mengi ya uwekezaji.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Kwanza kabisa mmi na marafiki zangu hupenda kucheza michezo tofauti tofauti lkn haswa mchezo wa soka kwa sababu marafiki zangu wengi ambao ninao kwa sasa mahali hapa ni marafiki ambao nilikutana nao kwenye mchezo wa soka. Kwa hivo, sisi upenda kucheza mchezo, kuna wakati mwengine, sisi huenda pamoja kutazama mchezo, kwenye runinga, timu zetu tofauti tofauti ziki cheza, ninaezasema kwamba ni mchezo wa soka ndiyo ambao sisi hupenda kufanya na marafiki zanga.